Unapenda chai au kahawa mimi hupenda chai na utapata kuwa kwa siku mi lazima ninywe chai na hata mwezi moja inaenda mi bila kunywa kahawa So maramingi kwanza kichu ya kwanza nikiamka asubuhi najitayarisha kuoga alafu naingia jikoni nipike chai na chai yangu mi napenda kupika kwa kuongeza maji, majani, sukari na maziwa hivo ndio chai yangu mi kwa maramingi hupika na mi hukunywa chai ya subuhi saa nne pia jioni baada ya mi kula chakula lazima ninywe chai kabla ya mimi kulala so mimi hupenda chai sana na ni lazima kwa siku mi ninywe chai siku ikipita bila mi kunywa chai huwa mi nasikia nikaa mi si sikii vizuri, nikaa naumwa na kichwa Lakini nikikunywa tu chai mi mwili yangu iko vizuri So kwa maramingi mi nanywa chai kama chai ni kitu nimezoea na chai ni lazima ninywe sababu nisipo kunywa nita umwa na kichwa So kwangu mi hunywa chai, kahawa mi sinywi Ata naeza sema miezi mingi inaeza pita bila mi kunywa kahawa na kila wakati mi ninapo kunywa chai mi hukuwa na furaha mingi na mwili yangu inakuwa relaxed so mimi ni mtu wa kunywa chai mi napenda chai sana.

Unasharehekea siku kuu vipi? Kwa mara mingi kila wakati inapofika siku ya siku kuu, imekuwa mazoea kwa familia yangu kila mmoja tunapatana, na huwa tunapatananga katika nyumbani kwetu kule reserve. Na kwa mara mingi tunaendanga kwa shosho wetu na familia mzima inapatana, na hapo tunajiunga, watu wengi hujiunga kwa hiyo familia so inakuanga vizuri wale watu ambao hamjapatana mwaka wote mnapatananga huo wakati na jinsi tunavyoisherekea ni kuwa, tunachinja ngombe ama mbuzi, tunakula kwa pamoja, tunapika kwa pamoja tunakula kwa pamoja, tunacheza kwa pamoja, kila kitu tunapiga hadithi na kila kitu. Tunajuliana hali venye kila mmoja anaendelea na huwa inakuanga vizuri. So hiyo siku ya siku kuu ni siku ya familia kupatana siku ya familia kuwa pamoja kwetu. So hiyo imekua mazoea na imekua kitu kitamadhuni ambaye imekua ikiendelea kwa muda mrefu na ni kitu tunaona tukiendelea sababu ni kitu ya muhimu sana familia yote kupatana na familia yote kuwa kwa pamoja inakuanga kitu vizuri. So hivo ndiyo venye mimi husherehekea siku kuu yangu. Nikiwa na familia yangu.

Jee, unapenda kusikiliza redio? Ndiyo, mi napenda kusikiliza redio. Sababu kwa mara mingi mi sikuwangi mtu wa kupenda kuangalia televisheni. So, kwa mara mingi utapata kuwa kupata habari kwangu mi hutumia redio. Nisipoingia kwa hizi mitandao zingine za kisocial media kama TikTok, Instagram, ama YouTube. Lakini kwangu kwa mara mingi pia naeza sikiliza redio ama kama kuna podcast ambazo kwa saa zingine huwa mi nazifuatilia nazifuatili a na kwa mara mingi wao zinafanywa kwenye redio. So mi hutumia redio kuzifuatilia, kuzisikiliza na kupata ujumbe mingi. So kwa mara mingi, kwa mara kadhaa, mi hupenda kusikiliza redio, kupata habari ama kusikia hadithi zingine ambazo hupitishwa kupitia kwa redio. So ndiyo, mimi mimi husikiliza redio.

Jee, unapenda kunywa maziwa? Ndio, mimi upenda kunywa maziwa. Ukiona mji ambao mimi utoka, mimi natoka katika tribe naitwa Kalenjin. Na sisi kama wakale tunakuwanga tumezoea kunywa maziwa sababu nyumbani sisi tunakuanga watu wakuchunga ng'ombe. So utapata kuwa sisi tuko na maziwa kwa wingi na utapata sasa mimi upenda pia kunywa chai ambao kwa chai yangu lazima nieke maziwa Kuna venye pia tunaundanga maziwa yetu iwe maziwa mala, maziwa ile ambayo imechacha imekwa masiku kadhaa ili ikilala inakuanga sour milk, hivo ndio venye wa kingereza huita. So pia hizo ni kadhaa za maziwa ambazo mi upenda kunywa lakini mimi napenda kunywa maziwa. Kwa siku lazima mi ninywe maziwa. Pia uku Kenya kuna kuanga watu tunapenda kula ugali. Saa inakuanga mimi wakati inapo kula ugali lazima ninywe maziwa. Ikiwa maziwa mala ama maziwa. Maziwa tuu fresh so mimi kwa mara mingi unywa maziwa na kwa siku nitasema mimi tatumia maziwa kupika chai lazima ninywe maziwa plain maziwa tupu kwa siku, so hiyo ni kitu ya mazoea kwangu sababu toka utotoni mimi napatanga tuu kila kitu lazima iwe na maziwa, so ndio mimi hupenda kunywa maziwa.

Nini kinacho kupamotisha kazini? Kwa maramingi mi ufanya kazi kama nesi, hospitalini. So kila siku ninapoenda kazini, alafu mi naona wale wagonjwa wangu ambao wananitaji ama wanaitaji usaidizi wangu. Hii cho ndiyo kitu kinacho nipamotisha sababu mimi ata ingawa mi naifanya kuonezi kama kazi na furaia kazi yangu na furaia kusaidia watu wengine. So hicho ni kitu cha kwanza, kinacho ni pamotisha ni kiwa kazini. Kitu cha pili, ile utegemeano na usaidia naji inakuanga kazini. Kila wakati unapo kuwa na shida yoyote, ama unapo kuwa ukitaji usaidizi. Kuna kuanga na either colleagues wangu, ama wakubwa wetu wako available kutusaidia. So hiyo ni kitu cha pili kinacho ni pamotisha kazini. Alafu pia tunakuanga na mshahara mzuri, mwezi ukiisha. So hiyo pia inakuanga motisha ingine sababu unajua mwezi ukiisha unapata mpesa zako vizuri, hizo pesa minta tumia kukueka kama hakimu ama nizitumia kujifinjari. So hizo ndio vitu zinazo nipamotisha lakini kwa maramingi inakuanga ile hali yangu ya kusaidia watu wengine. Kinacho nipamotisha kubwa.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza kwa mara mingi mi hupenda kupika vya kula vya aina tofauti na kila wakati mihupenda kujifunza kupika machakula tofauti pia na utapata kuwa kila wakati ninapo kuwa na wakati wakutumia kama wakati extra amanikiwa off hIzo masikundio mi hu tumia ni hukaa sana jikoni nikipika So kitu nimekuwa nikihisi kujua kwa mudamrefu inakuanga kujua kupika huu mkate wa sodaf Hivyo ndio venye wa kingereza huiita Nimekuwa nikiona mtaadaoni watu wakipika niMekuwa nikiona tiktok, huko instagram watu wana pika sourdough Lakini imekuwa challenge kwangu Kwa sababu kila wakati nikijaribu kutayarisha wangu unaa kaakama mkate So saizi naendelea na mafunzo uko tiktoku Lakini inakaani kitu ikona ugumu wake mwingi na ningepeda kujua kabisa kupika huo mkate sababu ni kitu ambayo naona iko challenging kupika kwanza wanaitanga sourdough starter hiYo ndio kitu ambayo imenichachaza kidogo sababu najua makosa ni mekua ni kiufanya ni kukosea kutengeneza huo sourdough starter. Hiyo ndiyo kitu ambayo imekua na changa moto kubwa sana. haLafu imekua ikiletanisha kuanguka kwangu kwa kupika sourdough. So, hio ni kitu saizi naendelea kujifunza na najua kwa wiki mbili zinazo kuja mii mkate wangu wa sourdough itakuwa imekuwa mzuri, nitakuwa nimekuwa na ubunifu mkubwa katika kutayarisha huo mkate. So, hiyo ni ujuzi, ningependa kujua, naendelea kujifunza na ningependa kujua.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Kwa mara mingi mimi hupenda ule wakati wa mvua, ule msimu wa mvua, sababu mimi ninapoishi, mahali ambapo mimi hutoka. Kwa mara mingi inakuanga, tunakuanga na kiangazi. So, sisi kupata mvua ama kuona mvua ndio ile imekaribia, inakuanga kitu cha furaha sana kwetu sababu utapata hiyo wakat wa mvua unaingia lazima uchote maji, uzihifathi ndio zile wakati zingine, hizo maji ni maji ambazo tutazitumia kama kunywa kupika kufanya kila kitu so kila wakati inapofika wakati wa mvua inakuanga msimu wa furaha sana sababu tutakua tukipata maji ambayo ni fresh, maji mzuri So, kila wakati wa mvua, utapata watu wengi tuko nje. Tunavuna maji, tukiziweka, ndio tuzhifadhii tutumie wakati mwingine. Pia wakati wa mvua, utapata iyo ndio wakati mimi hupenda kufua manguo zangu, sababu maji yanapatikana kwa wingi. Pia utapata, sisi ni wale watu, mimi napenda kupanda mimea. So, mimi nakuanga na kashamba kangu kadogo, ama tuite Garden. Ambayo kwa maramingi nakuanga nimepanda mboga chache ikiwa mboga ya sukumawiki, spinachi Izo vitu zote broccoli ama mauwa So utapata ilo wakati wa mvua ndio nikona maji kwa wingi So ni vizuri mimi kuingia shambani ni one kuwa ma mimea zangu ziko vizuri zinapata maji Alafu siku ya mvua ninayo ikumbuka na ninaifurahia zaidi Nina kumbuka tukiwa wachanga Tulikuwa tukipenda kucheza kwa mvua ile wakati inaponyesha mnaingia kwenye mvua Mnacheza mpira, mkifurahia So hiyo ndio kumbukumbu ambalo mimi hukumbuka sana Hata saizi nikiwa nimekuwa mkubwa inakuanga kuangalia watoto watoto wadogo wakicheza kwenye mvua inakuanga kitu huvutia kwa macho na bado inakunakale kakitu ndanini mwangu inanifanya, oo, ingia uende ukacheze, lakini pia sikuizi mimi nimekwa mkubwa So mi hufurahia mvua, sababu mvua kwangu inakujanga na advantages mingi, na uzuri mwingi. So, hizo ndiyo shughuli ambazo mimi nimezoea kufanya zile sikuza mvua.

Jee, wewe ni mtu wakuamka mapema au usiku? Mi kwa maramingi mi upenda kuamka usiku, bado kukiwa nagiza. Sababu mi upata huo wakati wakati naezafanya kazi kwa wingi sababu huu ndio wakati hakuna usumbufu mingi, kuna kwanga kumetulia. So, mi pia upenda kufanya kazi mahali kumetulia, mahali ya hakuna kelele na hizo vitu zote. So utapata wakati wa usiku ndio, wacha niite, kwa kingereza tunaita productivity. Productivity yangu wakati wa usiku inakuanga iko juu sana. So huo ndio sababu ambao miupenda kuamka na kufanya kazi usiku. Utapata mchana uo na kuanga ni kaa ni misipendi muangaza. Nikikaa tu hivi kidogo kwa mwangaza ama nikiamuka asubui na kuanga ni mechoka. So, usiku ndiyo unakuanga ule masaa mzuri kwangu kuamuka na kufanya kazi. Ata kama ni kusoma, usiku unakuanga wakati mzuri kwangu. Sababu hapo nitapata akili, nimelala vizuri, nimeacha uchovu, misi jachoka, akili yangu yiko fresh. So, huo ndiyo wakati nitakuwa so productive, nitakuwa so active. So, usiku wakati wa usiku ndiyo masaa ambapo miupenda kuamuka. Ndiyo.

Unapenda wanyama wa ainagani mii wanyama wakulea mi napenda mbwa sana kuliko paka sababu utapata pia nikiwa nyumbani minakuanga na mbwa wawili na sababu mii utoka afrika zinakuanga zile umbwa tunaitanga bosko na hizo maumbwa zinakuanga zuri zinakuanga zaheshima zinakuanga zina kwanga na furaha mingi na it's fun to be with them So mi upenda mbwa sana sababu pia mbwa huku kwetu tunazitumia kama njia ya ulinzi wana leta security kwa nyumba wana chunga boma, wana chunga wanyama, wana chunga kuku So kukona umbwa inakwanga wamaana sana sababu wao wanafanya matendo mingi zenye zinatu linda sisi kama watu wao zenye zinatu maana ama zina ni advantage kwetu So mimi upenda kama wanyama nyumbani mi upenda umbwa Lakini tena kwa maramingi mi upenda wanyama pori Mi utoka maali ambapo uku kwetu tumezoea kwenda kwenye safari kuangalia wanyama na kwa maramingi mi upenda kuangalia wanyama pori kama simba, ndofu, giraffe hizi vitu zote fisi so miupenda wanyama kwa generali lakini wanyama wa nyumbani miupenda umbwa sana na pia wanyama wa pori mina penda kuenda safari niende ni waangalie so ndiyo hizo ndio wanyama ambao miupenda sana.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri Kwa mara yingi tukiwa kazini tunakuwaga na Kuna kuanga na vitu tunaita values tukiwa hospital and tukifanya kazi na kwa huo inakuanga something like tukae kama familia So hicho ndiyo kitu cha kwanza kinafanya mazingira yetu kuwa mazuri Uchukulie ule mfanyakazi mwenzako kama familia yako So utapata kua kuna kupendana, kuna kusaidiana ushirikiano mzuri ambao hufanya mazingira yetu iwe ile mazingira mzuri enye upendo na ushirikiano So huo ndiyo vitu mzuri ama manguzo mingi ambazo sisi ufuata tukiwa kazini ile mazingira yetu yawe mazuri na utapata kuwa pia kila wakati unapohitaji usaidizi. Unapo ambia ule mfanyakazi mwenzako, okay nisaidia na huku. Atakuwa tayari kukusaidia. Atakuwa tayari kukufunza kitu ambacho haukijui. So mazingira yetu sio mazingira ya kulaumiana. Pia inakuanga mazingira yenyewe just ambapo kila moja ako na rights zenye nisawa Hakona wezo wakusema kitu na asikilizwe na pia kuna ile uwezekano wakusameana So huo ndiyo vitu ambazo unafanya mazingira ya kazini mwetu huwe mazuri na tunazifuatilia sana.

Umewai kusafiri wapi mahali pazuri? Nakumbuka ule wakati nilipomaliza masomo yangu ya sekondari. Nilizuru upande wa Mombasa ama ntasema upande wa Diani kule coast hapa hivi Kenya, humo Kenya. Na kulikuwa mahala pazuri sana kwa. Sababu mimi kwa mara mingi mi sikuwa nimeona maji ya oceani. Na huko unajua kuna tulienda wa upande wa Indian Ocean Kulikuwa kuzuri sana na niliufuraiya hali ya anga huko ina kunakuanga na joto jingi vitu ambao sikuwa nimezoea Lakini ungepata kwa mara mingi kwa siku Kwa siku chache nilikuwa nimezoea huo joto Pia ile kitu ambao munaenda baharini kuenda kuogelea Ilikuwa vizuri sana Nilikuwa nikizi niko na furaha mingi sana sababu utapata mkienda huko munaenda kutafuta hizi shells za oyster Munazileta Munazi unda Munazitumia kama mabambo za nyumba So mahala ambapo mi nimeai kusafiri Pala pazuri ilikuanga diani nikiwa mchanga kidogo Iwo ilikuwa mii nikiwa miaka kumi na saba na niliufuraiya sana na saizi mii hizo ndio Pads ama hizo ndio mahala ambapo pado mi nataka kuzuru sa huu ni nikiwa nimekua mkubwa na nitaufanya sababu ni iyo upande wa diani inakuanga upande mzuri sana ina raha mingi na uo ndio kitu ambapo unafanya diani uwe mzuri.

Unafanya nini kila asubui unapo amuka? Kwa mara mingi, kitu cha kwanza mi ufanya ni ninapo amka ni kutayarisha kitanda yangu na make sure kuwa nimetandika vizuri, nimeacha chumba changu cha kulala ikiwa nimeipanga vizuri na iko safi. So huo inakuanga kitu ya kwanza ya mi kufanya ni napo amka asubui Kitu cha pili nakuanga kutayarisha mavazi ambazo mi ntazivaa katika huo siku Kitu tatu mi hungia bafuni na piga mswaki na oga na jitayarisha kujipaka mafuta kujieka kwa mabambo kwa uso na nivae zile mavasi ambazo nilikuwa nimezi tayarisha Ninapo maliza uo utaratibu wote, mi ungia jikoni nipike cham, chamsha kinywa na kwa marami utapata mi ntaamka itabi ni nimeamka mapema kama ni zile siku za mimi kuenda kazini, utapata mi nikiamka tuseme masaa moja na nusu, mapema before ifike ili wakati wa mimi kuenda kazini. So utapata nikimaliza kujitayarisha, kuvaa manguo nimeoga, ni mejieka mabambo zangu za uso, na ingia jikoni mi napika chamsha kinywa. Mi upenda kunywa chai, na chai inakuanga kitu yangu ya kwanza kutayarisha, ama ni lazima mi ni nyue chai. So chai yangu mi napika kwa kutia majis, sukari na majani na pia maziwa na iyacha ichemke Pia napenda kula kama si mkate mi ula omlet. So upiga mayai zangu nikimaliza na zila na hapo mi uosha zile vyombo chache ambazo nimezitumia kupika na nimezitumia kula Alafu mi sa nikimaliza hapo kila kitu mi niko tayari kuenda kazini na shika tu mkoba wangu ule wakazi na ingia naenda siku za mimi kuenda kazini, utapata mi nikiamka tuseme masaamoja na nusu, mapema siku za mimi kuenda kazini, utapata mi nikiamka tuseme masaamoja na nusu, mapema so huo ndio utaratibu wa kazi ama vitu ninazo zifanya kila asubuhi ninapo amka.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Ndiyo, mi hupenda kuzungumza kuhusu siasa sababu mi hupenda zile mambo za siasa. Mi tunaitanga politics, mi hupenda politics sana. Na utapata kila wakati ninaposikiza marafiki zangu wakiongelea maneno siasa, huwa napenda kuingilia. Alafu niwape support wale wanasiasa ambao mi huwapenda. So kwa mara mingi utapata mi huingia katika zile mazungumzo za siasa sababu mi ni ule mtu mwenye hupenda economy ama mi hupenda uchumi So tunapenda kuongelea zile vitu zote ambazo wanasiaasa wanasema watafanya Walichofanya ama vitu ambazo wanasema tu na hawafanya So zile maneno kuchambua maneno siasa mi hupenda kuingilia sababu kwa economist ni ile unafuatilia kila kitu ambacho serikali chako kinafanya Serikali chako kinasema kitafanya ama zile maneno ambazo wanasiasa wanasema watafanya na pia inakuanga maongezi mzuri za kupitisha wakati sababu utapata kuna upinzani mingi huendelea katika hizo mazungumzu ambazo itakufanya uwe na furaha ama sa zingine makasiriko So hiyo kukua na muda ambao hujui utatoka aje inakuanga mzuri, so mi hupenda kuzungumza sana kuhusu siasa.

Unacheza na nani mara nyingi? Kwa mara mingi mi nikiwa nyumbani nakuwanga na nimeishi na ndugu wangu mdogo. So pia na ye anakuanga mi hufanya kazi kwa mji wa Nairobi na pia naye anasoma kwa huku mji wa Nairobi. So utapata kwa mara mingi tunakuanga kwa pamoja mara mingi. So utapata tukiwa nyumbani ile mchezo ambao tumezoea kupitisha wakati unakuanga mchezo wa kadi. Na huo ndio mchezo ambao tumezoea kuufanya kwa muda mrefu So utapata aidha kila siku usiku ama ule wakati wetu ama siku za kupumzika kama siku za weekendi Tunaketi chini tunaenda raundi tatu na raundi moja tunachengezana mchezo wa kadi tano raundi tunakuanga na roundi tatu za kucheza ule mshindi ambao atachukua raundi mbili mfululizo ama Raundi mbili kwa hizi raundi zote za tatu Anakuanga mshindi na kwa raundi moja tunachezanga game tano So utapata ule wa kwanza kufika tano Kwa raundi ya kwanza yeye ndio mshindi mwenye atakuwa wa kwanza kufika raundi tano kushinda game tano Raundi ya pili yeye ndio mshindi So utapata ule mwenye atachukua raundi mbili ndio mshindi So huo ni mchezo ambao tumekuwa tukiifanya kwa wakati mrefu na pia ule wakati tunapoenda nyumbani, kule nyumbani risavu, tupatane na mandugu zetu wengine, huo ndio mchezo pia ambao huwa tunashirikiana kwa wingi. So, napenda kucheza mchezo wa kadi mara nyingi na ndugu zangu wadogo. Sababu wao ndio watu ambao tunaspend time pamoja.

Chakula gani unachopenda zaidi? Mi hupenda kula wali ama tuite mchele na uu. Chakula cha wali uo mi uzitayarisha kwa aina mara mingi. Utapata leo labda mi hukula wali walipeke yake. Kesho utapata nimepika pilau kutumia wali. Kesho kutwa utapata nimepika biryani kutumia wali. So wali inakuanga kile kitu ambacho mimi ni raisi kupika, ni raisi mimi kuipata. So utapata kwa mara mingi mii, iyo ndio chakula ninachoipenda. Sababu pia ni chakula zenye ni tamu. Kupika biriani ni kitu kizuri. Unaongeza nyamba, nyama, hizo unazitia ingredients mingi. Pia kupika pilau, pilau unaeka nyama ndani. Kuna ingredients ambazo unazieka ndani ili ziwe pilau So wali inakuanga chakula, changu cha kwanza za kuienda Alafu ni pia ile kitu naeza pika leo, alafu nile kesho So mi chakula ninachoipenda zaidi inakuanga wali na wali utapata kuna unaeza kula na viazi, wali kwa viazi, wali kwa nyama, wali kwa zoda So wali ni kile chakula naeza iendea alafu isikue ngumu na pia naeza kula na kitu kingine ambacho ni raisi. So mi chakula ninachoipenda zaidi inakuanga wali.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kwa mara mingi hua nahisi. Kama mstari ni refu, saa zingine mimi nahisi kuudhika. Lakini kama ni ile kitu cha maisha ambacho ni unavoidable, Mimi hua tu nimetulia. Sababu kusubiri kwa mstari ni kitu ambao mimi nimezoea. Sababu mimi hutumia usafiri wa uma, ama public transport. Ninapoenda kazini, ninapoenda mahali. So kila wakati inabidi ukifika kwenye stesheni ya magari inabidi umesibiri kwenye mstari, na inakuanga mstari ambacho ni kirefu sana. Lakini sababu mimi sina rasilimali za kutumia za kibinafsi hua tu inabidi inanibidi nimetulia. Inanibidi nimepumzika na nisimame tu nisubiri kwenye mstari sababu mimi sina ule option mwingine ambayo mimi naeza uchukua. So kila wakati inakuanga kitu ambayo si cha furaha na si kitu kinacho kufanya upige kifua. So mimi huwa tu ninaposubiri kwenye mstari huwa tu ninatulia sababu najua labda kile kitu ambacho nasubiri ni kitu ambacho kitanisaidia. Ama ni kitu ambacho ni cha muhimu kwangu. So kila wakati ninaposubiri kwenye mstari, huwa tu nimepumzika na nimetulia. Sipendi kukasirika lakini saa zingine kuna watu ambapo watakuja kukupita. Ama kuingilia mbele kwenye mstari wenu bila kuomba nafasi. So huo ndiyo kitu ambacho kinaudhi sana lakini ni maisha.

Unapofuraha kuwa nyumbani? Unafanya nini? Kila wakati ambapo mi nikiwa nyumbani ni zile wakati wi za mimi kupumzika. Itha nikiwa pekee yangu ama nikiwa nyumbani kwa familia yangu, hua ni siku zangu za kupumzika. Na kwa mara mingi utapata nikiwa nyumbani mi, labda nilale, nikae tu nimetulia nikisoma novelli, ama saa zingine kama niko nyumbani kule kwa wazazi wangu mi, huondo wakati utanipata naamka mapema natayarisha chamusha kinywa ya familia, kufanya kazi zile za nyumbani. Na unajua ku kuwa na wazazi wako na mandugu zako zina kuanga ile ali inanifurahisha sana. So kila wakati nikiwa nyumbani kwetu na penda kufanya zile kazi. Labda kuenda shambani na mzazi wangu, kuenda kupalilia, kupanda mimea. So hizo ndio kazi ambazo mi nikiwa nyumbani ufanya ama kuingia pale kwenye zizi la ngombe kulisha ngombe kulisha mbuzi wako kuenda ukasafishe zizi la ng'ombe So hizo ndio aina ya kazi ambao mi ufanya Ninapokuwa nyumbani na unifuraisha sana.

Zawadi gani mzuri umewai kupokea? Na kumbuka ilikuanga katika siku ya kuzaliwa yangu ya miaka ishirini na mbili. Apo nakuanga na rafiki ambaye nimekuwa nikimwenzi tangu tukiwa chuo kikuu tulisoma na yeye. So katika hiyo siku yangu ya kuzaliwa wa miaka ishirini na mbili alikuwa amenitayarisha ule sweta wa kushona na mkono. So ilikuwa mzuri sana, ilikuwa ya rangi ambayo mimi nilikuwa nikipenda sana. Pia unajua ile kitu ambayo unajua beshte yako, amekutayarisha nguo ambayo amekuwa akiishona kutumia mkono zake kwa muda wa mwezi mmoja. Inakuanga kitu ambayo nika ameka mapenzi mingi, ameka muda wake mwingi kuiunda. So, hicho ndio zawadi ambayo nimeipokea na hadi leo na kuwanga naifurahia sana. Sababu ni kitu ambacho kinaonyesha mapenzi mingi kwangu kutoka kwa rafiki yangu. So, hicho ndio zawadi ambayo nimewaikupokea kilicho nifurahisha sana.

Mafanikio gani ya binafsi, unayo thamini kazini. Nikiwa kazini, nakuanga na goals ama objectives, ambazo kila siku for the objectives. Kila siku lazima, ninapomaliza siku. Hizo objectives ni vitu ambazo nimezipata, ama nimezi Nimezipata awi ninapomaliza siku. Lakini kwa goals, mwaka ukianza. Hata kama ni kazi nasemanga, huu mwaka ukiisha, ama huu mwezi ukiisha, lazima nikuwe ni tha nimethibiti hizi vitu zote, nimezipata hizi vitu zote So, mafanikio ndogo ndogo kama kuongeze wa cheo, kuongeze wa mshahara, huo na pia kujengeka ki career huo ndiyo vitu ambazo hizo ni mafanikio ambazo mimi na zithamini nikiwa mafanikio binafsi ambazo mimi huzithamini nikiwa kazini na pia kuwa environment mzuri ya kufanya kazi inakuanga pia mafanikio za binafsi so nikiwa kazini nakuanga na goals ambazo nimezieka kuwa mwezi ukiisha nitakuwa nimepata hivi na hivi kama kujengeka kikazi, kujengeka ki career hizo ndiyo vitu ambazo mimi huzifuata nikiwa kazini.

Unapata habari wapi? Kwa mara mingi mimi hupata habari kwenye televisheni. Utapata kuwa kuna zile, ile stesheni ambayo mi hupenda kufuata. Huku Kenya inakuwanga stesheni ya citizen. Na utapata ikifika saa moja ya usiku, saa tatu ya usiku. Huo ndio wakati mimi nikiwa nyumbani ninaketi chini nitazame runinga. Na utapata hizo ndio wakati habari huo zinapitishwa. So ninapohitaji habari kwa mara mingi mimi hutumia televisheni.Hizo wakati ikiwa saa moja usiku, saa tatu usiku ama saa zingine kama ni mchana nitaangalia televisheni wakati wa saa saba mchana ama saa kumi mchana Halafu pia siku hizi ukiingia mtandaoni kama tiktoku, unaeza pata hata habari zikipitishwa live na wanahabari tofauti tofauti.So huu pia ni njia ingine ambao mimi hupata habari saa zingine nasikiza redio ama inakuwanga ngumu mimi nitumie gazeti lakini kwa mara mingi napata habari kwenye televisheni, kwa mitandao ambazo mimi huzifuata ama saa zingine nikiingia mtandao wa tiktok utapata habari zikipitishwa hapo. So huo ndio manjia ambazo mimi hutumia kupata habari.

Jee, unatumia teknolojia ya sauti? Mimi nitasema ndio sababu simu yangu ninakuanga na teknolojia ya Gemini ambao kila wakati ninapotaka kutafuta kitu Labda Google ama ningetaka kupokea simu na sema tu Gemini please nisaidia kufanya hivi na hivi na huo ndio teknolojia ambao kwa mara mingi mimi hutumia kwenye simu wangu na inakuangawa na maana mingi sana sababu saa zingine labda mimi nashika maji naosha vyombo nafua nguo na siezi nikapokea ya simu yangu So nikipatiana tu command ya kuambia na tu jemina inifanyie hivi na hivi Kwa haraka huwa inaisikiza na kufanya hivo saa zingine unauliza GeminaI saa huu ni saa ngapi Hivo so hizo matumizi ambao ya kiteknolojia mimi naona ni mazuri na yana nisaidia sana na pia kwa nyumba mimi na kuanga na teknolojia ya siri ambao unisaidia kama ni kubadilisha ngoma Kunipangia kama ni helping me arrange meetings hizo vitu zote So mi teknolojia ya sauti ambazo mi utumia kwa mara mingi na kuanga mbili Kwa simu yangu natumia Gemini Kwa nyumba na kuanga na chombo cha siri ambao pia unisaidia kwa kurun schedule zangu za siku So hizo ni aina ya teknoloji ya mbili ya sauti ya mbazo mimi hutumia.